Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuleta vipaumbele wazi kulingana na umuhimu wa kila jukumu. Kuanzia kwa kugawanya kazi katika hatu ndogo ndogo, kisha kupanga ratiba ya kuzitekeleza ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho. Pia, kujitahidi kuanza kazi mapema, kudhibiti muda vizuri na kuepuka kuahirisha majukumu. Jambo linalonisaidia kubaki mtulivu na makini. Mara kwa mara, hufuatilia maendeleo yangu na kufanya marekebisho inapohitajika, ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora, kwa wakati, na bila msongo wa mawazo usio wa lazima.

Ninampenda mwandishi wa vitabu vya motisha na maendeleo binafsi. Kwa sababu maandishi yao hunisaidia kujijenga kifikra na kuboresha mtazamu wa maisha. Mfano wa mwandishi ninayempenda ni Robin Sharma ambaye huandika kuhusu nidhamu binafsi, uongozi na kutumia uwezo wako kikamilifu. Vitabu vyake hunipa hamasa, mwelekeo na motisha kujiboresha kila siku.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari, na alama maalum. Ili liwe gumu kubashiri. Pia, huepuka kutumia taarifa rahisi kama jina au tarehe ya kuzaliwa. Zaidi ya hayo, situmii nenosiri moja kwa akaunti zote. Hubadilisha nenosiri mara kwa mara, na huhakikisha silishiriki na mtu mwingine yeyote. Pia inapowezekana, hutumia pia uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama wa akaunti zangu.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua na kuthamini mchango wa kila mshiriki. Hupenda kuwapongeza kwa maneno ya shukrani na kuwahimiza kwa kazi nzuri walio fanya. Pia, inapo wezekana, tunaweza kusherehekea kwa njia rahisi kama kukaa pamoja, kushiriki chakula au kufanya mazungumzo ya furaha. Jambo linalo imarisha mshikamano wa timu Zaidi ya yote usherekea kwa kujifunza kutokana na mafanikio hayo na kueka malengo mapya ili kuendelea kufanya vizuri zaidi kama timu.

Njia ni nayo tumia kupumzika ni kufanya yoga na meditation, kwa sababu unisaidia kutuliza akili na kupunguza msongwa mawazo. Ninapofanya mazoezi haya, ujikita zaidi katika kupumua kwa utaratibu na kuwa mtulivu kumawazo. Nilijifunza njia hia kupumzika wakati nilipokuwa nikitafuta njia ya kuthibiti mawazo mengi na uchovu wa kazi na masomu. Baada ya kujariu mara katha, niligundua kuwa inanisaidia sana kupata amani ya ndani. Kwa kawaida, utumia dakika kumina tano hadi telatini kufanya yoga au meditation. Kulingana na muda nilio kuwa nao. Bada kumzika, ujiisi mtulivu, mwenye nguvu mpia na mwenye umakini zaidi. Jambo linalo nisaidia kuendelea na shugli za siku kwa hali nzuri ya akili na mwili.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni The Monk Who Sold His Ferrari kilicho andikwa na Robin Sharma nakipenda kwa sababu kinazungumzia maisha, nidhamu, binafsi na umuhimu wa kutafuta maana ya kweli ya mafanikio, si mali pekee. Aina ya kitabu hiki ni hadithi yenye mafunzo ya maisha na motisha inayo changanya simulizi na ushauri wa kujijenga binafsi. Hadithi yake inanifanya nitafakari kuhusu malengo, afya ya akili na usawa wa maisha. Muhusika ninaye mpenda zaidi ni Julian Mantle, sababu safari yake ya kubadilika kutoka maisha ya msongo hadi maisha ya utulivu na maana inanitia moyo kubadilika na kujiboresha. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu ambaye aliona nikitafuta motisha na mwelekeo katika maisha. Ushauri huo ulikua wa manufaa sana. Ndiyo, ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu maandishi yake yanafundisha nidhamu, uongozi na namna ya kutumia uwezo wako kikamilifu katika maisha ya kila siku.

Husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazo aminika, mitandao ya kijamii na programu maalumu za simu. Baadhi ya vianzo ninavyo tembelea mara kwa mara ni Google News, BBC Swahili, The Standard na tovuti zingine za habari zandani na za kimataifa. Pia hutumia mitandao ya kijamii kama Twitter na LinkedIn kupata tarifa za haraka na maoni ya watalamu. Huku nikiakikisha nakagua vianzo na kuthibitisha ukweli wa tarifa. Kusoma habari mtandaoni, kuna nisaidia kubaki na tarifa za sasa, kuelewa muenendo za dunia na kuongeza maarifa yangu kwa maswala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha, kutoa msongo wa mawazo na kujieleza kwa uhuru. Kucheza ngoma kunanisaidia kujenga mwili wenye guvu, kuboresha usawa wa mwili na kudumisha afya ya moyo na akili. Zaidi ya hayo, kucheza ngoma ni fursa nzuri ya kushirikiana na wengine, kujenga urafiki na kusherehekea furaha pamoja. Mara nyingi hunitia motisha na furaha na hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na tayari kushiriki katika shughuli za kijamii au sherehe.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira ya kazi. Ninapenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kuongoza timu, kupanga kazi na kutowa mwelekeo na kuahamasisha wengine kufika malengo yao pamoja. Pia, unisaidia kukuza ujuzi wa uongozi na uwajibikaji. Kwa upande muingine napenda pia kusimamiwa kwa sababu hunipa muongozo, mooni ya kujenga na nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Kusimamia hunisaidia kuboresha utendaji wangu na kuhakikisha nafanya kazi kwa viwango vinavyo tarajiwa.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii, lakini kwa uhakika na uangalifu, hufanya kazi hii kwa kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi, pamoja na kupata taarifa na maarifa mbalimbali. Zaidi ya hapo, hutumia mitandao kama LinkedIn, Instagram na Twitter kwa ajili ya kufuatilia fursa za kazi, kujifunza na kushirikiana na watu wenye maslahi yanayofanana. Hata hivyo, hujihakikishia kulinda faraga yangu, kuepuka taarifa zisizo sahihi na kudhibiti muda ninaotumia mtandaoni.

Mchana ukiisha, upumzika kidogo na kumaliza kazi ndogo za nyumbani. Huanzisha kupumzika kuanzia sasa kumi na moja hadi saa moja jioni. Na mara nyingi, usherekea kwa kula na familia au kushiriki shugli za burudani. Kabla ya kulala, ujianda kwa kupumzika na kufanya meditation au mazoezi kidogo. Na baada yake, ujisikia mtulivu, mwenye furaha na tayari kwa usingizi mzuri.

Ninapendelea hali ya hewa ya wastani ambayo haina jotokali wala baridikali kupita kiasi. Napenda siku zenye upepo mwanana na jua la kiasi. Kwani hunifanya njisikie huru, mtulivu na mwenyenguvu za kufanya shuguli mbalimbali kama kufanya kazi, kusoma au kupumzika nje. Hali hii ya hewa unisaidia pia kuwa na mawazo mazuri, kuboresha afya ya mwili na akili na kunipa hamasa ya kuendelea na majukumu ya kila siku bila kuchoka haraka.

Ningependa kujifunza programming na uundaji wa tovuti kwa sababu unaniwezesha kutoa suluhisho za kiubunifu na kukuza uwezo wangu wa kiutalamu. Nilijaribu kuanza hapo awali kwa kozi mtandaoni na mazoezi madogo, lakini ningependa kutafutia ujuzi wa kina zaidi. Tajifunza kwa kusoma kushiriki kozi mtandaoni na kufanya mazoezi ya vitendo na wakati mzuri wa kuanza ni maramoja bila kucheleweshwa.